Ningependa kurudi ujana, ningependa kurudi ujana, ujana unanikumbusha mambo mengi, niliyoinjoi, nilio yafurahia wakati nilipokuwa kijana, nina mambo mazuri nayokumbuka.

Niambie kuhusu utaratibu wako kila asubui. Utaratibu wangu kila asubui inapoamuka tu naanza kuanza na sala. Kisha najianda naenda kuoga. Kisha naanda kiamshwa kinywa naanywe kisha naanza siku yangu na kuna na kazini.

Je, unapenda kukula samaki? Ndiyo, napenda kula samaki. Samaki ni watamu na wenyeladha tamu, hata jana nimekula samaki. Samaki ni watamu. Kutoka baharini, kutoka mtoni, samaki ni samaki na kila samaki ana utamu wake. Kwa hivyo, ndiyo, unapenda samaki.

Unapendelea kitanda kigumu au kizuri. Mimi kama binadamu. Na binadamu wote naimani wanapenda kitanda kizuri. Sidhani kama kuna mtu angependa kitanda kigumu akiamka asubui mwili unauma. Kwa hivyo kitanda kizuri, ndio inacho kipenda.

Je, unapenda paka au umbwa? Napenda mbwa ilhali bado nina paka lakini nayempenda ni mbwa kwa sabu anani ananisaidia na ulinzi pale nyumbani ana anafurusha wezi, kwa hivyo mbwa ana manufaa mazuri ndio manake nampenda.